Ninaezasema mfumo wa usalama wa vidole hua ni mfumo ambao ni wa salama kabisa kwa sababu vidole asisifanana kidole yangu na vidole za mwengine hazifanani basi itakuwa salama nikitumia vidole.

Wakati nahitaji msaada wa kazini, basi nitaita yule mtu ambayo na muamini, mbayo ni muaminifu, kwa kazi ama ni yule mtu hata kudanganya, aje anisaidie, anishikilia kama kuna kitu nafaa kushikiliwa, basi ndio namuita mtu ambayo na muamini sana, mtu ambayo naona akona nidhamu.

He sana sana nafanda kuchesa micheso ya video. Eee najipata ata tuseme tu ata hizi za tiktok. Mitandao ya tiktok ua najikuta niko nime record video pale nikicheza, so kwa hiyo na hesa sema napenda mcheso ya video.

Sana sana napenda kununua vitu dukani. Kwa sababu vitu za dukani, kuaccess ni karibu, haina maneno mingi, unaenda tu unanunua vitu zako hapo. Kitu ikiisha, unakimbia dukani, unanunua, unarudi kwa nyumba. Bila kuenda kutafuta, ama kuenda mbali kutafuta vitu mingi.

Ninapo taka kustarehe basi nitaenda, ni ite marafiki zangu, tuende tupande milima, ama tuende tuwa mahali kuna bahari, tuvute hile hewasafi, kitu kama hivo tukisherekea, tukistarehe, tukikunywaa, tukikula pia.

Ndio, mimi penda mara nyingi sana kwanza wekendi kama wekendi usiku sana sana ndo unaona kuna matamasha mingi ya muziki. Sasa naenda huko kama najihisi kwenda kujiburudisha na wenzangu marafiki mafamilia tunajipanga tunaenda kujiburudisha.

Basi vitu za mitandao sana siwesijiweka kwa akili kwa sababu mitandao ziko na vitu mingi. Za kupotosha, za kuendeleza fitu kama hizo basi, nitachagua kile ambacho nitaamini. Kitu ambayo kita nifuraisha, kitu ambayo kita niendeleza, kitu ambacho kita nifunza. Hizo vitu zingine mingi naachana nazo.

Kusema ukweli napendelea mahali kimya, sipendi kelele sana, sipendi mahali watu wanapiga kelele, inaniharibu kichwa, alafu inachosha. Mahali pa kelele ya hapana, napenda mahali ambayo imekimya, ikona utaratibu watu wanaongea ili hali ya kuelewana bila kuongea kwa sauti.

Sana sana chakula ambacho nakipenda sana naweza sema ni ugali. Usiku napenda kula ugali, pamoja na mboga, nyama, ikiwa. Hio ndio napenda sana. Usiku, najikuta hio ndio nimekula. Naridhika, nasikia vizuri nikila. Sababu ni chakula nakipenda.

Timu ya Manchester United niliaanza kufuatilia nikiwa mdogo, primary school, nilikuwa napenda, ikawa hivo nikakuwa naipenda hivo mpaka sasa hivi. So, ikiwa Manchester United wanacheza, basi nitafuatilia. Hiyo siku wanacheza, nitafuatilia, nita shangilia, nitafurahia, nikiona wakicheza.

Kusema ukweli naeza sema naifadhi data yangu kwa mahali salama. Mahali ambapo mimi binafsi ndio naeza access na eza enda kuiangalia. Tunaeza sema simu yangu pia ndio naona kama ni pahali salama na eza ifadhi data yangu. Data yangu yote ni kwa simu.

Mao masomo ambayo nilikuwa naipenda sana shuleni ni hesabu na kiswahili nilikuwa napenda sana kwa sababu nilikuwa naelewa sana sana kiswahili nilikuwa naelewa sana so naeza sema kiswahili nilikuwa ama ni subject ambalo nilikuwa naipenda.

Nikiidhani kwa sababu maisha ambayo tuko sasa hivi inategemea teknolojia kwa asilimia kubwa. Kwamba kila kitu ni teknolojia huko social media, tuko social media karibu tuseme mitandao ya kijamii, tangu asubuhi mpaka jioni, tukisikiza kile inaendelea katika dunia So social media ama teknolojia ni ngumu sana kuishi bila.

Kwa jua kali, naeza sema naeza tumia umbrella. Kukiwa na juakali, basi natumia umbrella ili kujikinga, kutokana na ile miale ya jua ambayo ni kali sana. Naeza sema ni umbrella tu ambayo na pengine tena kutotembea kwa mguu.

Kwanza kama kuna mtu ambayo akona shida yoyote iile na angependa pate kusaidizi, basi nitaita kando, ni muongeleshe, nimpe mawaidha. Hapa pia nimsikize tu bila atakumwambia kitu chochote, anisikize, aniambie kile anacho hisi.

Kuna mwandishi mmoja alikuwa anaandika vitabu vya kiswahili, alikuwa na itwa wa halabin wa hala. Nilikuwa napenda sana kwa sababu kiswahili nilikuwa napenda. Sasa hivyo nilikuwa napenda vitabu vyake, zilikuwa na hadithi mingi. Halafu, ziko na mafunzo pia, za aina tofauti tofauti.

Napiga kura, napiga kura, napigia ule kiongozi wangu, ambayo namuamini kwamba atajali maslai ya wanainchi. Nitaona vile watu ama hawa viongozi wanatoa manifesto zao, tofauti tofauti, basi nitachagua mmoja, nimpigie kura ambaye namuamini.

Mi na himiza ushirikiano kuwa watu wakue na umoja, watu wakue na upendo, watu wakue na heshima, ile hali ya kuheshimu mwenzake, ile hali ya kusupport mtu mwingine, kama kuna mtu ako na shida, anafaa kusaidiwa namna gani, kama kukua tu na heshima.

Naweza sema naichukia kufuwa. Yani ile hali ya kufuaa nguo nguo chafu na inanichosha. Inanichosha sana. Ata nilikuwa sema nikipata peza na nunua mashini ile ya kufua nguo kwasababu hiyo ni kitu ambayo inanichosha na sipendelei kabisa.

Mara nyingi, naeza sema mama yangu, mzazi, wazazi ama mzazi kwamba kama ni mama, huwa anachukua muda wake mwingi kuwafundisha watoto wake wasichana ama watoto wake wakike. Tunaeza sema mtu ambaye amenifunza jambo muhimu ni mama yangu.

Nasema sipendi kuvaa vipuli, kwa sababu naona kama ni nzito, sipendi kabisa, napenda tu vitu ambazo ni light, vitu ambazo natembea bila wasi wasi. So maneno ya vipuli sana sana, uwasipendi mimi, sipendilei kabisa.

Neno siri langu naweka salama kwa njia tofauti lakini naeza sema kwamba neno siri naweka ile neno ambalo mimi mwenyewe nakumbuka. Naeza kutanisha majina zangu mimi mwenyewe. Ama nibadilishe kitu kidogo tu kwa jina langu ili nikumbuke. Alafu pia nihifadhi ni mtu mwengine asiju.

Kwanza na wakaribisha kujintroduce ama kujua na kwanza majina. Ile kazi ambayo tunafanya hapo ni wajua pia kazi ambazo walikuwa wanafanya, bazi alafu niwakaribishe ni waeleze vile kazi uwa inafanywa kwa hapo.

Naweza sema nchi ama mji ambao nilizaliwa ni nchi tulivu nchi ambayo haina watu wengi watu ni wachache alafu nchi ambayo haina ile joto jingi na pia haina baridi mingi ni nchi ambayo kuna utulifu watu wako wanapendana watu wako na umoja sana.

Mara nyingi kusubiri kwa mistari huwa inachosha. Lakini nitajipa moyo ikiwa ni kitu cha maana ambacho nina subiri basi nitajikip bisi Maybe kuangalia simu yangu nikingoja iyo nafasi yangu ipatikane So najifanya bisi kido.

Kwa mara nyingi sana, huwa tunaenda kuonyeshwa vitu mbali mbali. Tuseme kama si ule wakati wa December tukiwa watoto, huwa tulikuwa tunaenda kutazama zile video zile za wa Kristo. Huwa wana shuhudia vile Yesu alikuja duniani mpaka akafa vitu kama hizo tulikuwa, tunaangalia kwa maonyesho.

Nisa napenda kuimba kwa sababu kuimba nilianza kuimba ni kiwa mdogo. Tulikuwa tunaimba kwa Sunday school, tukaimba tukiwa vijana. Na tumenda hata sasa hivi napenda kuimba. Kwa sababu najikuta hata sometimes naweka nyimbo, halafu nafuatilia, tunaimba pamoja. Naezaweka tu nyimbo kwa TV na nafuatilia hivyo nae.

Uwa nashugulikia wateja wangu kwa njia mzuri, ambayo nitajaribu kuwaeleza, kama kuna kitu unafaa kuwaeleza, basi na elea nawaeleza vizuri. Kama ni kukaribisha basi nawakaribisha kwa moyo mzuri, naeleza vile hali ya kazi iko, ama vile tunafanya kazi hapo So nawakaribisha kwa moyo mzuri.

Inategemea lakini naeza sema napenda mkutano ambayo ikona mafunzo ya maisha mkutano ambayo inaniendeleza kama mimi binafsi ile mkutano ambayo ikona faida ya kuto kwa ile ya kujiendeleza kimaisha ani napenda ile mkutano ya mafunzo.

Iyo, natumia mawaziliano, kama hii ya WhatsApp, unapigia mtu video call, unaongea na wao. Kwa sababu dunia imekuwa digitali, umeteknolojia ya kisasa imekuwa raisi, mtu akiwa mbali, basi unahesa waona. Unatumia sana napenda kwa sababu unawasiliana na familia.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu mwenye anaanza kazi, nitaambia kwanza aone ile kazi anafanya, afanye utafiti, ajue ni wapi ndo atafanyia hio kazi, pesa ngapi itatumika hapo, anaitaji watu wakusaidia wangapi, yani akuwe na utaratibu fulani, ili uwezeshe hiyo kazi afanye na utaratibu bila hasara yoyote.

Nitasema hali ya muziki huwa inabadilika mtu akiwa kwa sababu ile muziki nilikuwa nasikia nikiwa mdogo. Nitofauti na yenye nilikuwa nasikia nikiwa na ujanani. Na sahi nikiwa mtu mkubwa. Basi naskiza tu nyimbo za injili Worship songs Bongo za injili vitu kama hizo.

Jukumu ambalo napenda sana kufanya kazini ni kusimamia wengine, kuwafundisha ama kuwaelekeza vile kazi nafaa kufanywa. Napenda kuongoza watu, napenda kuwaonyesha vitu tofauti tofauti, kuwapeleka na utaratibu, vitu kama hizo. So napenda sana jukumu la kuongoza wengine.

Kabisa, napenda kula samaki. Samaki, tuseme ni machakula macho ni nakipenda. Wiki mzima haiezipita bila mi kula samaki. Napenda samaki sana. Nakula samaki zote. Ikiwa ni tule tudogo, ikiwa ni katikati, kubwa. Nakula samaki kabisa.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni ile hali ya kupata zile vitu ambazo natamani kuzipata. Tukio vitu ambazo roho yangu inatamani, napenda sana kuzipata, kuifanya, ama na kufanya tena kazi kwa bidii katika maisha. Napenda vitu kama hivi.

Mara mingi sana huwa napenda kazi ya kujitolea, kazi ya kusaidia, watu wazee ambao wajiwezi vizuri, kazi ya kusaidia watoto, wadogo ambao hawana familia, kazi ambayo ya kupeleka watoto shula ambao hawana usaidizi wowote, basi kazi ya kujitolea naifanya kwa roho.

Sana sana napenda kutembea mahali ambayo si milima sana. Mahali pa kutembea tu kama ni msituni basi usikuwe ni msituni wakupanda milima. Ikuwe tu msituni ambayo tunatembea vizuri alafu tunarudi bila kuchoka sana. Wapo ndiyo naweza sema napenda kutembea.

Jambo la kwanza ambalo nafanya kabla ya kwanza kazi yangu ya siku, basi nitachukua kalamu, nitachukua kitabu, niandike utaratibu zile vitu ambazo ntafanya, kitu ambayo nafanya hiyo siku, nitaandika vizuri, alafu nitakuwa nafuatilia sasa.

Sana radio inaaminika ni ile njia za zamani za kusikiliza habari. Lakini sasa hizi kwa hizi enzi ambazo tuko teknolojia. Imekua rahisi kuna mitandao ya kijamii. Basi sipendelei radio sana. Niko tu kwa mitandao ya kijamii hapo ndo sana sana naki naipenda. Na huko ndo nasikiliza habari zote. Ambazo zinatendeka.

Jambo ambalo la dini ambalo ni la muhimu sana ni kuomba hile hali ya kuomba mwenyezi Mungu. Kwa sababu mimi kwa dini la wakristo basi kuomba kupata nafasi ya kuongea na Mungu ndiyo muhimu sana. Na pia kupata nafasi ya kusoma neno lake, ndilo ni la muhimu sana kwangu.

Kumbu langu la shule ni ile, naezasema nikiwa primari zile michezo tulikuwa tunashindana, ilikuwa inavutia kabisa na ilikuwa inachangamsha. Napenda sana zile mchezo za kuigiza, pia nilikuwa napenda sana. Sahizi ndio nasema ni kumbu kumbu zangu mbazo nakumbuka utotoni shule.

Kwanza siwezi kimbilia kufanya marafiki na watu wapya lakini kwanza nitaona tuseme kama tukiwa kazini na nione mtu mpya kazini basi nitafuatilia sana kuona vile yeye anakaa vile anafanya kazi yake kila siku na sasa nikinifurahisha basi nitaona jinsi ya kuongea na yeye pole pole mpaka tukuwe marafiki.

Namupenda kipindi cha radio citizen, televisheni ya citizen kuna hiii vipindi mbali mbali ambazo huwa wanachezanga baada ya taarifa. Hizo nazipenda sana, huwa nazi watch. Naziangalianga sana, na nazipenda.

Ugali, naeza sema ugali ilikuwa ni ya jadi. Na mpaka sasa hivi na kipenda. Kwa sababu nililelewa nayo, bado naipenda. Tuu vile iko. Naona watu wengi hawa kipendi, but mimi binafsi naipenda. Nanichakula ya chadi.

Wakati wangu wa mapumziko kazini inategemea, lakini sana sana tunakutana, kama ni marafiki ambao tungependa kuwasiliana, basi tunawasiliana, tunachukua muda huo tunawasiliana, kujuliana hali, kukula, lunch, ama tukule tu kitu chochote ambacho tulikuwa tukule saa hio, basi sana sana ni hivo.

Napenda kukunywa maziwa sana kwa sababu maziwa nililelewa nikiwa nakunywa maziwa iko na afya, maziwa ndio itakupea nguvu, maziwa yani maziwa ilikuwa mambo yote kwa mahali nililelewa ama mahali nilizaliwa. So napenda maziwa mpaka sasa hivi nakunywa maziwa kila siku, siwezi kosa siku bila kukunywa.

Napendelea kitanda kizuri, kitanda ambacho unalalia bila si ngumu ile inakuumiza. Apana ni hile nzuri tu ambayo unalala comfortable bila kusumbuliwa na chochote. Kitanda ambayo ni kizuri, napenda kitanda kizuri sana.

Kuku niko na kuku wengi sana nyumbani kwa sababu tunapenda mayai, tunapenda nyama ya kuku. Tunaeza sema ndege, si ndege ni kuku na hivyo ndo tunafuga kitambo. Tulikuwa tunafuga mama yungu alikuwa anafuga. Mimi mwenyewe binafsi nafuga kuku.

Lengo yangu ambayo nikonayo kwa kazi yangu ni ile ahali ya kufanya kazi na heshima. Kufanya kazi ambayo na leta heshima, kufanya kazi bila uoga, kufanya kazi ambayo ina furahisha hiyo ni malengo yangu kubwa kazini, kufanya kazi ambayo inaridhsha watu wangu ambao nawafanyia kazi, wale client, vitu kama hizo, napenda sana iyo kazi.

Ndio naweka picha zangu mitandaoni sana facebook kwanza siku ya kuzaliwa kwangu hiyo siku naweka kila mahali naweka tiktok naweka instagram naweka facebook whatsapp status yaani kila mahali mpaka nachange profile nikipost mapicha zangu kila mahali.